Bilashaka nimewai kufanya yoga, yoga unahumimu mwingi katika mwili ya binadamu. Ya kwanza huimalisha afya ya mwili kwa vile usaidia kuongeza onyambafu wa mwili, huimarisha misuli na mifupa, pia huboresha mzunguko wa damu na mpigo wa mwoyo. Pili, yoga hupunguza msongo wa mawazo kama stress. Mazoezi ya kupumua na kutafakari utuliza akili, husaidia kupunguza wasiwasi na hovu na huboresha usingizi. Tatu, yoga huboresha umakini na utulivu wa akili. Husaidia mtu kujitabua na kujithibiti kihisia. Huongeza uwezo wa kufikiria kwa makini na kufanya maamuzi. Nne, yoga huthibiti magonjwa. Husaidia kupunguza maumivu ya mgongo na shingo. Usaidia kuthibiti shinikizo la damu na kisukari. Tano, huboresha mkao wa mwili ama posture.

Mnyama ambaye ningetaka kumfuga ni mbwa. Mbwa lina umuhimu mingi sana kwa mtu. Kwanza mbwa humpa mtu ulinzi na usalama kwa vile mbwa hulinda nyumba na mali. Pili mbwa inaurafiki na msaada wa kihisia. Mbwa ni rafiki wa karibu kwa binadamu kwa vile anapunguza upweke, msongo wa mawazo na huzuni. Tatu, mbwa husaidia afya ya mwili kwa vile hiyo mbwa wangu huchochea mazoezi na hunisaidia kufanya mazoezi kama vile kutembea mbwa wangu pia ana mafunzo ya uwajibikaji kwa vile namfunza nidhamu.

Nautumia muda wangu wa bure kwa kufanya mazoezi. Napenda kufanya mazoezi kama vile kuinua jimu, kukimbia na kucheza mpira. Naona kufanya mazoezi kuna msaada mkubwa sana kwenye afya ya binadamu. Kwa vile hufanya afya ya binadamu iboreke na pia hufanya mwonekano wako ukae wa kupendeza.

Kwenye kazi zangu, lengo langu kubwa ni kuwa na mchango, wa maana kwa watu. Kusaidia kutatua matatizo, kutoa maarifa sahihi na kurahisisha maisha na kazi za kila siku. Kwa ufupi nataka kufikia haya, nataka kusaidia watu kukuwa kielimu na kitaluma, nataka kuwezesha kufanya maamuzi bora, iwe ni kazini, biashara au maisha binafsi, nataka kuwa mshirika wa kuaminika kazini, si tu chanzo cha majibu, kutoa suluhisho kwa vitendo, si nadharia tu, kujifunza pamoja na watumiaji, wakuboresha majibu kulingana na mahitaji yao.

Ninawakaribisha wafanyi kazi wapya kwa njia tofauti tofauti. Siku ya kwanza na wafakaribia heshima na wasalimia kwa karimu na kwa tabasamu. Najitambulisha na kuwa tambulisha kwa wafanyi kazi wengine. Ya pili, hutambulisha mahali pa kazi nawaonyesha ofisi vyoo sehemu ya mapumziko na hali kadhalika. Nawaeleza ratiba ya kazi na taratibu za kampuni. Na waeleza majukumu yao waziwazi, waelewe kazi na wazifanye kwa umakini. Wapitie maelekezo ya wali na malengo ya muda mfupi. Natoa mafunzo ya awali ama orientation. Na wapa historia maadili na malengo ya taasisi. Na waeleza sheria kanuni na utamaduni wa kazi. Pia na wapa msaada na mtu wa kuwaongoza. Kama vile mentor ili awasaidie kufanya kazi.

Bila shaka natumia teknolojia ya sauti kwa vile teknolojia ya sauti utumika mahali pengi sana. Kwanza teknolojia ya sauti naitumia kwenye mawasiliano kwa vile natumia simu ya mkononi na ya za mezani. Natumia pia teknolojia ya sauti kwenye mikutano ya mtandaoni kama vile zoom. Natumia teknolojia ya sauti kwa elimu kwa masomo ya mtandaoni kwa kutumia sauti. Pia vitabu vya sauti vinavyoitwa audio books. Pia mafunzo kwa njia ya radio na podcast. Natumia sauti kwa purudani kwa vile nasikiza mziki radio na podcast Pilamu vipindi na michezo ya video. Pia natumia teknolojia ya sauti kwa biashara na huduma kwa wateja. Kama vile huduma ya RVR mashini zinazojibu simu kiotomatiki. Rekodi za matangazo pia natumia teknolojia ya sauti kwa AVM Machine za kusidia kusikia kama vile hearing aid.

Napenda kufanya kazi zaidi, vizuri zaidi asubuhi kwa vile asubuhi mtu huongeza ufanisi wa kazi. Kwa vile akili huwa tulivu na makini sana asubuhi. Pia napenda kufanya kazi zangu asubuhi kwa vile kazi nyingi hufanyika kwa muda mfupi na kwa ubora mzuri. Asubuhi pia kuhakuna kelele na vishawishi vingi. Pia asubuhi husaidia kupunguza kazi kabla ya shuguli nyingi za siku kuanza napenda kufanya kazi asubuhi kwa vile huboresha nidhamu ndio muda huendeleza tabia ya kuwahi na kujipanga.

Kumbukumu moja yangu utotoni nakumbuka siku moja ya jioni tulipokuwa watoto tukicheza mpira wa plastiki uwanjani. Jua lilikuwa linatua mguu imejaa vumbi lakini furaha ilikuwa tele. Mpira ulipopasuka gafra tulicheka badala ya kulia. Sha tuka kaa chini tukisimulia hadithi hadi giza lilipo anza kuingia ilikuwa fulsa rahisi bila simu bila presha ulafiki tuu na kicheko.

Na kushugulikia muda kwa vitu kwa njia tofauti tofauti kwanza napanga kazi mapema na odrozesha kazi zangu za siku na au wiki. Pia nanzia kazi muhimu na za haraka. Pili naweka vipaumbile kwa vile natofautisha kazi za muhimu na jisizo za lazima na tumia muda mwingi kwenye kazi zenye matokeo makubwa. Tatu, nagawanya kazi kwa muda malumu. Kila kazi napangiwa muda wake usaidia kuepuka kuchelewa na kufanya kazi kwa haraka. Nne, naepuka usumbufu na panga matumizi ya simu au mitandawo ya kichamii kazini. Pia najiweke mazingira yanawo usaidia umakini. Tano, na kupumzika kwa vipindi tofauti au ama vifupi. Mapumziko mafupia yananisaidia kurudi kazini nikiwa makini. Pia na punguza uchovu wakili. Sita nafuatilia na kudhamini kazi. Nadhamini kazi ninaoifanya hadi nakamilisha.

Nalinda faraga kazini kwa kuchanganya nidhamu kidogo. Hivi ndivyo vinazo nisaidia. Natenganisha kazi la binafsi. Natumia akaunti ya email tofauti kwa kazi na mambo ya binafsi. Pia naepuka kutumia vifaa vya kazi kama vile laptop na wi-fi. Kwa mambo nyeti sana ya binafsi pia nathibiti uchochoshea. Sio kila kitu cha maisha yako lazima wafanyikazi wenzako wajue. Pia nakua rafiki lakini naweka mipaka nalinda vifaa viangu.

Baada ya siku mrefu napenda kupumzika kwa njia ya kulala. Kulala hupumzisha ubongo wangu kwa vile mawazo yanayochoka. Kumbu kumbu zinachanganyikana na maamuzi yanakua afifu baada ya siku mrefu. Uzingizi inasaidia kupanga kumbu kumbu kupunguza stress. Mwanda akili kwa siku inayofuata. Pia kulala inapa mwili nafasi ya kujirekebisha. Kwa vile wakati wa usingizi misuli hupona, asili hujijenga upya na kinga ya mwili huimarika. Ndiyo maana ukilala vizuri unaamka ukiwa mwepesi na mwenye guvu. Tatu, kulala inapunguza msongo wa mawazo. Ukikosa usingizi hasira uogezeka uvumilivu upungua hata mambo madogo yanakukera. Nne, kulala inaongeza umakini na utendaji. Nalala vizuri kwa hivyo naongezea concentration siku iyo ingine kazini napunguza makosa, naongeza ubunifu na kasi ya kufikiri nalinda afya ya muda mrefu.

Mimi napenda kutembea msituni, kwa vile kutembea msituni, kuna faida nyingi kwa mwili na akili, zaidi ya mazoezi ya kawaida. Kwanza kutembea msituni, hutuliza akili na kupunguza msongo, kwa vile inapunguza msongo wa mawazo kama vile stress na wasiwasi, inasaidia kupunguza mawazo mingi kichwani na pia unajisikia amani ya ndani haraka. Pili huimarisha afya ya akili kwa vile inapunguza dalili za sonono kwa vile uongeza umakini na kumbu kumbu na pia uchochea hisia chanya na matumaini. Tatu huimarisha mwili kwa vile huchangamsha misuli na viungo pia inasaidia moyo na mzunguko wa damu, pia huchoma karoli bila kuhisi kama umeenda jimu. Pia nne, huongeza kinga ya mwili kwa vile hewa safi ya mimea husaidia kuimarisha imiuniti ya mwili wako. Mwili pia hupumzika kwa namna ya asili unapotembea msituni. Pia napenda kutembea msituni kwa vile inaongeza ubunifu wa kufikiria vizuri kwa vile mazingira ya asili hufungua mawazo. Mawazo mapya huja bila kulazimishwa. Sita hukujengea uhusiano na mazingira kwa vile kutembea msituni. Unajifunza kuthamini asili ya mazingira na kuongeza hisia ya shukrani na unyenyekevu.

Bila shaka napenda sana kuenda kwenye bustani, kwa vile bustani ina manufaa mingi sana kwa afya na mwili wangu. Napenda bustani kwa sababu inatuliza akili, kwa vile inakaa msitu mdogo, pia inafundisha subira kila kitu hukua kwa wakati wake. Inaunganisha mtu na maisha, udogo, maji na jua, pia ina maana kwa vile unapanda leo, unavuna kesho. Ninapenda zaidi kusaidia watu kuchagua mimea kulingana na eneo lao. Pia napanga bustani ndogo hata ya nyumbani. Pia kuelewa ratiba ya kumwagilia na kutunza mimea inasaidia mtu. Pia napenda kutatua changamoto kama mimea kunyauka na wadudu.

Mimi napenda mazingira ya vuli au majira ya vuli kwa sababu ya naguza isia mwili na kumbukumbu kwa njia ya kipekee. Napenda hali ya hewa kwa vile hali ya hewa ni ya kupendeza. Si joto kali wala baridi kali. Hewa huwa tulivu na safi. Inafaa kwa kutembea pia na kufikiri au kupomzika. Pia napenda majira ya vuli kwa vile uzuri wa asili unaonekana. Vile majani yanabadilika rangi. Pia mwanga wa jua huwa laini na watu wa dhahabu. Pia mazingira yana onekana kuwa kafimu kidogo. Pia inaamusha hisia za utulivu na utafakari. Mazingira ya vuli inaamusha na kuakubusha watu mabadiliko ya maisha. Nikipindi cha kuachilia yaliyoisha. Pia watu hutafakari zaidi kupanga upya malengo. Pia inaleta hisia ya kuzinis nguo za joto sweta blanketi vinyaji vya moto chai kahawa. Mimi napenda mazingire ya vuli au majire ya vuli kwa sababu ya naguza isia mwili na kumbu kumbu kwanjia ya kipeke.

Mimi kwa kawaida natumia wi-fi kabla ya data ya simu. Kwa vile wi-fi badala ina faida nyingi sana. Hasa kwa gharama kasi na udhabiti wa matumizi. Kwanza wi-fi huokoa gharama Wi-fi nyingi ni bila malipo kama vile za nyumbani. Kazini maeneo ama ya uma. Halikatharika data ya simu huisha haraka. Na ni gari ukitumia video updates ama download. Pia wi-fi ina kasi na uthabiti zaidi. Kwa vile wi-fi mara mingi huwa ya haraka kuliko data. Ninafaa kuwa kupakua mafaili makubwa. Ninafaa kwa kuangalia video za HD. Pia kufanya video call bila kukatika katika. Pia Wi-Fi inapunguza matumizi ya betri. Kwa vile simu haitumi nguvu nyingi kutafuta mtandao. Lifti hudumu zaidi ukitumia Wi-Fi imara. Pia Wi-Fi inafaa kwa matumizi makubwa kwa vile applet sa simu kama vile aple na mamfumo. Cloud backup picha na video pia husaidia. Usalama zaidi ikiwa wafai ni salama.

Naweza ishi siku moja bila teknolojia, kwa vile kuishi siku moja bila teknolojia kuna faida kubwa kwa mwili, akili na hisia. Kwanza akili na hisia zinapumzika, hakuna notifications au presha za haraka, pia inapunguza msongo wa mawazo kama bila stress, unaisi utulivu wandani na amani. Pili kuongeza umakini na ubunifu. Kuishi bila teknolojia kama bile tv inaongeza umakini kwa vile simu huadhiri umakini. Unafikiria zaidi, unaandika na pia unatumia ubunifu wa kawaida. Pia kuishi bila teknolojia inakuezesha kupata suhulisho la matumizi kwa urahisi zaidi, kumairisha mahusiano ya ana kwa ana. Pia kuishi bila teknolojia inaimarisha mazungumzo na familia, marafiki na mwenzako kukua zaidi. Pia kuungana na mazingira. Bila teknolojia unatembea kuona wanyama, majani na anga na niraisi. Pia bila teknolojia kuchelewa kufika kwenye mizunguko ya ara.

Mchezaji ninaempenda ni mchezaji wa Kadanda, aitwaye Cristiano Ronaldo. Nampenda kwa vile ana uwezo wa kipekee wa kucheza soka, kwa vile ana kasi ngumu na stamina isiyokuwa ya kawaida. Pia uwezo wake wa kupiga mabao magoli ni wa kipekee. Pia nampenda kwa vile huchanganya ubunifu mbinu na uangalizi wa kipekee wakati wa mechi. Pia Cristiano Ronaldo ni mtu mwenye bidii na nidhamu. Anajulikana sana kwa mazoezi makali na nidhamu. Anaweka mfano wa kama unataka kufanikisha lazima ufanye kazi kwa bidii. Ila pia inawatia moyo vijana na wapenzi wa soka. Pia nampenda kwa mafanikio makubwa ya historia ya soka. Kwa vile ameibuka katika ligi mbali mbali kama vile ya England, SP, Italia na Saudi Arabia Pia amepata mabao mengi na tuzo na marekodi mengi sana ambayo amevunja. Pia uwepo wa ulimwengu na utambulisho ana mitindo ya maisha ya kifahari. Lakini anashirikisha mashabiki wake. Pia ana tabia na imani za kibinadamu. Kwa vile anajali familia na jamii yake.

Bila shaka napenda kuvijaribu chakula kipya kwa vile, chakula kipya kina miundo mingi sana, kina msisimuko wakukutua latha harufu na maundo, pia chakula kipia kinaridisha latha na isia za mwili, ratha mpia inawaza kwongeza furaha, pia sote tunavutiwa na chakula kinachochanga, ngia isia za kuridhika. Pia napenda kujaribu chakula pipia kwa vile kina jifunza upanizi na tamaduni pia kula pipia mara mingi vina historia na utabara dunduni fulani. Pia napenda kujaribu chakula kipia kwa vile unajua muktadha aina ya viungo na jinsi ya kwandaa chakula hicho. Pia inakuzu ubunifu na kufraia maisha. Mimi nikionja vyakura tofauti na chuchia ubunifu wa kitamu na mwenekano.

Nashiriki kwenye jamii yangu kwa njia tofauti sana, kwanza natoa maarifa na ushauri, nasaidia watu kuelewa mambo kama vile elimu kazi, afya ya kiakili na maisha. Pia nawajibu maswali na kutoa mwanga ili mtu ajiamulie vizuri. Pia nashiriki kwa jamii kwa kusaidia kutatua changamoto, changamoto za kusikiliza matatizo bila kuhukumu. Pia kusaidia kupanga mawazo na kuna njia mbadala za suluhisho na tunakuza mawasiliano mazuri kwa vile unahimiza mazungumuzo ya heshima na kuelewana nasaidia watu kujieleza vizuri bila mikogoro nasaidia jamii kwa kuhamasisha tabia chanya kama vile nidhamu kujitunza kushirikiana kuthamini usingizi afya ya kiakili na mazingira na mahusiano. Pia nawezesha wengine kwa kuwajengea watu kujiamini kutoka maamuzi yao nawasaidia wajione wanaweza kuboresha maisha yao hatua kwa hatua.

Bila shaka napenda mazungumzo ya kisiasa, kwa vile mazungumzo ya kisiasa ina faida nyingi kwa mtu binafsi, na kwa jamii kujumla. Kuzungumza kisiasa inaongeza uwelewa wa kijamii wa kisiasa. Kuzungumza kuhusu siasa kunasaidia mtu kuelewa jinsi serikali inavyofanya kazi, sheria zinazotengenezwa na jinsi sera zinavyoathiri maisha ya wananchi. Pili, kuhamasisha uchangamfu wa raia watu wanapojadiliana na kuhusu siasa wanakuwa makini na matendo ya viongozi na wanafahamishwa kushughulika katika uchanguzi na maamuzi wa jamii. Pia kushughulika katika mazungumzo ya kisiasa kuimarisha uongozi bora pia kukuza uvumilivu na kujali mitazamo mbali mbali. Pia kujenga uelewa wa kiuchumi na kihistoria pia kuchangia ya maendeleo ya jamii.

Mimi bila shaka jukumu ninalopenda kwenye kazi ni jukumu lni jukumu linakupa uchangamfu. Jukumu linalonipa uchangamfu ni kama vile kazi zinazo changisha akili. Kama vile kupanga mikakati, kutatua matatizo na kubuni vitu vipya. Pia napenda majukumu yanayokupa uhuru, yanayonipa yani uhuru. Wakati mtu ana huru wa kufanya kazi kwa njia yake, bila kufuata kwa kila hatua mara nyingi hufurahia zaidi. Hii hujenga hisia ya umiliki na kujituma. Majukumu pia ninayo yayapenda ni yanayo husisha ushirikiano wengine wanapenda kazi zinazoleta mwingiliano na wengine. Kama vile kufanya kazi kwa timu au kusaidia wateja ushirikiano huongeza furaha kazini. Pia napenda majukumu yanayo onyesha dhamani ya kazi yako. Haya ni kama vile watu hupenda matokeo kazi yanayoathiri maisha ya wengine ama jamii.

Napenda kuchora na pia napenda kupaka rangi ila kuchora napenda zaidi. Kwa vile kuchora kuna toa hisia na kujieleza. Kuchora au kuwapa rangi kuna wawezesha watu kueleza hisia zao kwa njia ya picha badala ya maneno. Watu wanaweza kuenyesha furaha huzuni au hisia nyingine kwa rangi na michoro. Pia kuchora kuna punguza msongo wa mawazo. Kuchora inakua kama therapy ya akili. Wakati mtu anapochora au kuapa, anaweza kupumzika, kupunguza stress na kuondoa mawazo yanayo mchanganya. Pia kuchora inachangia ubunifu, pia kuchora kunachangia umakini na subira, kuna kuridhisha na kuna kufurahaisha.

Sera ya kazini ninaiona muhimu kwenye kampuni ni sera ya rasilimali watu ama HR policy. Sera hii inajumuisha mchakato wa ajira mafunzo heshima kazini malipo na kutatua migogoro. Pia sera hii inasaidia kuhakikisha kila mfanyakazi anajua haki na wajibu wake na kuboresha morali ya wafanyikazi. Sera ingine ni sera ya usalama wa afya ya kazini ama OSH policy inayolenga kuhakikisha mahali pa kazi ni salama kuzuia ajali na kulinda afya ya wafanyakazi. Ni muhimu kwa kuepuka hasara na kudumisha tija. Kuna sera ingine ya maadili na uwadilifu unayoitwa kwa kimombo Code of Conduct or Ethics. Inabainisha tabia zinazokubalika, wajibikaji na jinsi wafanyikazi wanavyopaswa kushirikiana na wateja na wenzao. Sera ingine ni sera ya kifedha na mali ama financial asset policy inayosaidia kuhusisha matumizi sahihi rasilimali na uhasibu.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya maua kwa vile inaguza hisia na akili kwa njia ya kipekee. Harufu ya maua inaamsha hisia za utulivu na furaha. Harufu ya maua kama lavenda, jasmin au waridi huleta hisia za utulivu, kupunguza msongo wa mawazo na kuondoa uchovu wa akili. Hii inasababisha watu kujisikia vizuri wanapoiota. Pia harufu ya maua inahusiana na kumbukumbu nzuri. Kwa vile mara nyingi watu hukiumba matukio mazuri kama bustani, maua ya sherehe ama zawadi walizopokea kutokana na harufu ya maua. Hii inafanya harufu hiyo iwe na hisia nzuri na ya furaha. Pia harufu ya maua una uhalisi na asili. Harufu ya maua ni asili na maua nyingi huonekana fresha usafi. Watu wanavutiwa na harufu zinazorudisha dhia. Inaambatana na mwelekeoo wa kihisiana. Harufu ya maua mara nyingi hutumika katika manukato na bidhaa za kujitunza kwa sababu inachangia hisia za kuvutia na za ku.

Ujunzi ningeopenda kujifunza ni ujuzi wa kujenga ama construction skills. Ni muimu sana kwa sababu unahusiana moja kwa moja na maendeleo ya miuondo mbinu uchumi na maisha ya kila siku. Kujenga inasaidia kuchangia maendeleo ya miundombinu. Ujunzi wa kujenga unahakikisha najua kujenga nyumba madaraja barabara shule na hospitali zinazojengwa kwa ubora na usalama. Bila ujuzi huu miradi ya miundombinu inaadhirika na kushindikana. Pia ujunzi wa kujenga unahakikisha usalama kwa vile wajinzi wenye ujuzi wanajua binu sahihu za kuhakikisha majengo ni salama thidi ya majengo kama tetemeko la ardhi mvua kubwa na upepo mkali. Hii inanifadhi maisha ya watu na mali sao. Tatu inachangia kwenye uchumi. Kujua kujenga itachangia kwenye uchumi kwa vile sekta ya ujinzi inatoa ajira kwa watu wengi. Ninapojua kujenga nitaajiri watu wengi wanisaidie kama vile mahandisi, mafundi na wapashi, wa vigai na wengine. Pia, kuhimiza ubunifu, kujenga utanisaidia kubunisha ubunifu.

Asubuhi niliamka saa moja asubuhi. Kitu cha kwanza nilichofanya wakati niliamka, nilipiga magoti na nikasali kwa kumshukuru Mungu kwa siku njema. Nilikula chakula cha asubuhi ambacho nilikula chapati kwa chai. Pia nilienda kazini, nikafanya kazi yangu na nikarudi nyumbani. Nilihisi asubuhi yangu ni ya kupendeza kwa vile kulikuwa na jua na napenda asubuhi zenye jua.

Mimi bila shaka ningependa kujaribu mchezo wa soka. Ni jambo muhimu sana kwa klabu mchezaji ama mwendeleo. Kwa vile napenda kucheza mchezo wa soka kujaribu mchezo wa soka waeza kunisaidia ili nigundue kama nina kipaji. Inanipea nafasi kwa kugundua kama naeza cheza kandanda. Kwa vile klabu zinaeza kugundua nyota mpya ambao wanaeza kwa muhimu siku za usoni. Pia kujaribu mchezo wa soka kunadhibitisha ujuzi na ubora.

Napenda kule ugali badala ya wali kwa vile kukula ugali badala ya wali kuna umuhimu wa kiafya kiuchumi na kitamaduni. Kwanza kule ugali badala ya wali kuna toa nguvu na nishati. Ugali ambao mara nyingi unafanywa kwa mahindi ni chanzo kizuri cha wanga. Wanga huu hubadilishwa kuwa glucose ambayo inatoa nishati ya kufanya kazi za kila siku. Pia kwa watu wanaojihusisha na kazi nzito au mchezo ugali ni mzuri zaidi kwa sababu unadumu muda mrefu kwanzia kwenye nishati pili, rahisi na haraka kutayarisha. Ugali ukilinganisha na wali ni rahisi sana kutayarisha na kula. Hii inarahisisha maisha kwa familia zenye ratiiba nzito. Kula ugali pia ina msaada wa kiuchumi kwa vile mahindi ya unga na ugali mara nyingi inanufaa kuliko mapunga ya wali. Hasa maeneo yasiyo ya pwani. Hii inasaidia familia kutumia fedha kwa bidhaa nyingine muhimu. Urahisi wa kuhifadhi unga wa mahindi unaweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu bila kuharibika. Tofauti na wali uliopikwa ambao huharibika.

Nakipenda kitabu cha Atomic Habits cha James Clear. Kitabu hiki kina maudhui na makao ya kitabu hiki. Kinazungumzia mchakato wa kubadilisha tabia ndogo ndogo Atomic Habits ili kupata matokeo makubwa maishani. James Clear anaeleza kwamba si mabadiliko makubwa mara moja. Bali ni mabadiliko madogo yanayofanywa mara kwa mara ndio yanayobadilisha maisha. Kauli kuu ya kitabu hichi ni Habits of the Compound Interest of Self-Informance. Kumaanisha tabia ni kama ribe ya mchanganyiko wa kurekebisha maisha. Hii ina maana kwamba tabia ndogo zinafanywa kila siku, zinazalisha matokeo makubwa baada ya muda. Mfumo wa tabia, James Clear anapendekeza mfumo rahisi wa kuunda tabia nzuri ya kuondoa tabia mbaya kama vile. Fanya ionekane rahisi, weka alama au ishara ya kuanzia tabia. Mfano ikiwa unataka kunywa maji zaidi, weka chupa karibu nawe kila mara. Fanya iwe ipendekane uunganishe tabia na kitu unachopenda mfano sikiliza muziki unapenda unapokuwa ukifanya mazoezi.

Nimi naupenda mkate wa browni kwa vile una umuhimu wa kiafya na kiulaji kulingana na viambato vyake. Haswa kwa sababu mara nyingi unafanywa kwa unga wa ngano kamili au mchanganyo wa nafaka nyingi. Umuhimu ni kama chanzo kizuri cha wanga wa mocha kwa mocha. Mkate wa browni una wanga wa taratibu ambao hubadilisha polepole kwa glucose mwilini. Hii hutoa nishati ya muda mrefu tofauti na mkate mweupe unaotoa spike ya nishati ya haraka. Una nyuzi nyuzi za chakula ama dietary fiber. Nyuzi nyuzi hizi za chakula kimechanganywa chakula vizuri kuzuia kuongezeka kwa shinikizo la skari kwa ghafla. Pia mkate huu una skari na mafuta mingi. Mkate ya browni mara nyingi huna skari nyingi au mafuta yaliyochanganywa. Hii ni bora kwa afya ya moyo na kuthibiti kisukari. Mkate huu pia unavila mbutisho muhimu. Ukijumuisha unga wa ngano kamili mkate wa browni una vitamini za C, chuma, magnesium na madini mingine muhimu kwa afya ya mwili.

Bila shaka nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Ningependa kuanzisha biashara yangu kwa vile biashara ya kinafsi huwa na uhuru wa kifedha na kujitegemea. Kuanzisha biashara yangu inanipa nafasi ya kuthibiti mapato yangu badala ya kutegemea mshahara wa mtu mwingine. Pia inaniwezesha kupanga bajeti kwa kuwekeza kwenye miradi yangu na kuamua jinsi ninavyotaka biashara yangu iende. Pili, kuunda fursa ya ajira. Nikiwa na biashara nitaunda fursa ya ajira kwangu na pia naweza waandika wafanyikazi watayonisaidia kuifanya biashara hiyo. Kukuwa na biashara yangu pia inasaidia jamii kwa vile biashara inafaidi jamii kwa kuwapa savisi tofauti tofauti na miradi ya kijamii. Pia uhuru wa kijamii na kibiashara. Biashara yangu inanipa uhuru wa kufanya maamuzi kuhusu bidhaa bei, wateja na mitindo ya biashara. Hii inanisaidia kuwa mbunifu na kutoa huduma au bidhaa ninazoziona zinakidhi mahitaji halisi. Pia kukuwa na biashara yangu inanisaidia kibiashara na kidamsiku kubunifu ujirasilimali na uwezo wa kusimamia changamoto zote.

Msimu ninaopenda zaidi ni msimu wa chemi chemi ama spring. Msimu huu una hali nzuri ya hewa na hali nzuri ya hewa. Chemi chemi huja baada ya baridi ya kiangazi ambapo hali ya hewa huwa yenye joto la wastani. Si baridi sana wala si joto kali. Hii inafanya watu wajisikie vizuri kisaikolojia na kimwili. Pia napenda msimu huu kwa vile urembo una ule mvua wa mazingira. Mimea huoata maua hubukia na rangi za kijani huibuka. Mazingira haya huongeza hisia za furaha matumaini na marithiano ya akili. Misimu huu pia kuna shughuli za kijamii zinazofanyika. Misimu huu wa chemichemi ni wakati mzuri kwa madrisha, picnick au matembezi ya nje. Shughuli za kijamii zinazopendwa zaidi wakati ni hali ya hewa ni mzuri. Hisia za mabadiliko na mafuko. Chemichemi huashiria mabadiliko na mwanzo mpya. Jambo linalofurahisha kisaikolojia. Watu mara nyingi wanahusisha misimu huu na kuanza mipango mipya au malengo mapya.

Mimi ninapenda kulala mapema kwa vile kulala mapema kuna faidi nyingi kwa afya mwili akili na maisha kwa ujumla. Kulala mapema kuna nisaidia kuimarisha afya ya mwili yangu. Kulala mapema inanisaidia mwili wangu kupumzika vizuri na kurekebisha seli. Inanisaidia pia kuimarisha kinga ya mwili kuzuia magonjwa na kuimarisha afya ya mwili. Kulala mapema pia kuna saidia kumbu kumbu na ujifunzaji. Wakati wa usingizi, wa kutosha, ubongo unafanya kazi ya kuhifadhi, kumbu kumbu na kuimarisha ujifunzaji. Pia, kuna kuongeza nishati na ufanisi kulala mapema na kuamka mapema kunafanya mtu ajisikie na kuwa makini zaidi asubui. Pia huongeza tija kazini au shuleni na kufanya kazi kufanywa kwa urahisi zaidi. Kulala mapema pia kuna dhibiti, hisia za strides, usingizi ni mzuri husaidia kupunguza hasira, wasiwasi na msongo wa mawazo. Pia kuna saidia kudumisha uzito bora. Watu wanaolala mapema mara nyingi wana mipangilio mzuri. Wakuchukua kupika nyumbani na kuepuka kulachakula usiku.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayemjua ni mchezaji anayeitwa Lebron James. Lebron James alizaliwa Disemba mwaka wa elfu moja na mia tisa na themanini na nne mjini Akron, Ohio, Marekani. Lebron James ni mchezaji wa NBA ambaye amefanya historia kubwa. Alianza kwenye Cleveland Cavaliers, kisha Miami Heat na badaaye Los Angeles Lakers. Amongeza timu zake kwenye NBA Championship kadhaa na ameshinda mara nyingi tuzo za NBA Finals MVP. Lebron James pia ana ujuzi na sifa za kipekee kwa vile ni mchezaji wa nguvu kasi na mbinu mbali mbali akiwa na wazo wa kucheza nafasi tofauti uwanjani forward point ama guard. Pia ana mchanganyiko wa ushambulizi wa karibu na wa mbali mbio za kushangaza na ulinzi thabiti. Lebron pia anaweza kusababisha timu kutoa pasi sahihi na kushinda michezo ya ubunifu.

Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu kimoja huku Kenya nasomea uhandisi ama ukipenda engineering napenda uhandisi kwa vile inakusaidia uwe mbunifu na uweze kujenga vitu kadha wa kadha ninachokipenda zaidi kuhusu masomo yangu ni kwa vile masomo yangu hunipa uwezo wa kufikiri uwezo wa kutatua, mashida na uwezo wa kuwa mbunifu. Uhandisi pia inanisaidia nipate kazi kwenye maisha ya baadaye. Nisingependa sana kubadilisha kitu ninachofanya kwa vile napenda uhandisi.

Bila shaka nawafahamu majirani wangu kwa vile kuwafahamu majirani wangu ina faida kubasa na kwangu na pia kwao kwa vile inaongeza usalama, mashikamano ya kijamii na maisha bora ya kila siku. Kufahamu majirani wangu inaimbalisha usalama wa mazingira. Kujua majirani wangu kunasaidia kufuatilia harakati zisizo za kawaida. Wanaweza kukujulisha pale panapokuwa hatari au tukio la dharura kama moto, wizi ama ajali. Pia kusaidia kila mmoja, majirani wanapofahamiana, wanaeza kusaidiana kwa haraka pale ambapo mtu anahitaji msaada mfano, jirani wangu unisaidia kubeba mizigo, kuangalia watoto au kutoa msaada pale mtu ninanapokua mgonjwa. Kuunda jumuiya imara, kujua majirani inanisaidia kutoa jumuiya ya mshikamano na marithiano, hii inasidia kuondoa ubinafsi, uadui na kuboresha maisha ya kila siku.

Kushugulikia muda wa mwisho bila shaka unaitaji mpangilio mzuri nidhamu na mbinu za usimamizi wa muda. Mimi nashugulikia muda wa mwisho hivi natambua kazi kila siku. Naandika orodha ya kazi ni nazopaswa kumaliza kabla muda wa mwisho. Nagawanya kazi kubwa kwa thimu ndogondogo ili ziwe raisi kushugulikia. Pia naweka kipa umbele natambua ni kazi zipi muhimu zaidi na nizipi zinaweza kusubiri. Njia mzuri, gawi kazi kuwa muhimu na dharura na fanya maramoja. Kazi muhimu lakini si dharura napanga muda wa kufanya. Si muhimu lakini dharura na weka mtu mwingine afanye. Si muhimu na si dharura nafikiria kuitafuta. Natumia mbinu ya time blocking. Naweka muda malumu wa siku kwa kila kazi ili kuwakikisha namaliza kwa wakati. Naepuka kufanya kazi mingi kwa wakati moja. Nikizingatia kazi moja kwa wakati moja. Naanza mapema. Nasubiri mpaka muda sisi subiri hadi muda wa mwisho niweze kukamilisha kazi. Naanza mapema.

Lengo langu la muda mrefu ninalo kazini, kuza ujuzi na utaalamu. Na kuwa mtaalamu wa kiwango cha juu katika eneo langu. Mfano kama nafanya kazi ya uhasibu, lengo la muda mrefu ni kuwa mhasibu mkuu au mshauri wa fedha ninayetambulika kimataifa. Kupanda kiwango cha kazi ama usimamizi. Lengo langu nikufikia nafasi ya usimamizi au uongozi. Nataka kuwa meneja wa idara yangu kwa muda wa miaka tano ama kumi inayokuja. Na kuunda kazi yenye thamani ya kipekee. Lengo langu pia ni kuunda miradi ya huduma ambayo inaboresha kampuni au jamii kwa ujumla. Mfano ni kutengeneza mradi wa teknolojia mfumo wa uboreshaji wa kampuni unaopendwa na wateja. Kuwekwa na kujenga usalamu wa kifedha. Lengo langu pia ni kufikia uhuru wa kifedha au kuwa na akiba na miradi ya uwekezaji inayosaidia maisha yangu ya baadaye.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa mbinu sahihi, nidhamu na mtazamo mzuri. Naweka lengo linalofafanuliwa. Naanza kwa kujua ni nini nataka kujifunza na kwa nini. Mfano, nataka kujifunza lugha ya kijapani ili kuwasiliana na wenzangu wa kazi. Lengo lililo wazi linakuongoza na kukutia motisha. Pili nagawanya kazi kidogo kidogo. Kugawanya kazi kidogo kidogo unabadilisha kitu kikubwa ninachojifunza kwa simu ndogo ndogo rahisi. Kushughulika, tano badala ya kujifunza kanuni zote za programu ya kompyuta mara moja najifunza kipengele kimoja kwa siku. Natumia mbinu ya kufanya active learning usisome au usikilize tu fanya mazoezi jaribu au ueleze kwa nyingine unachojifunza mbinu ya fanya jaribu fundisha inafanya maarifa yadumu zaidi na kwa muda mrefu natumia vyanzo tofauti natumia vitabu, video, mafunzo ya mitandaoni mazungumzo na wataalamu na majaribu ya vitendo.

Uboresha mchakatu wa kazi kunahusu kufanya kazi kwa uwazi zaidi haraka na kwa ubora wa juu. Huku ukipunguza upotevu wa muda, raslimali na makosa. Mimi nachambua michakato iliopo naangalia hatua zote zinazofanywa kwenye kazi. Nauliza ni hatua gani inaiyogizi thamani na ni sehemu gani ninazopoteza muda au raslimali. Hii ni hatua ya kufahamu tatizo kubwa ya kuboresha. Pili naweka vipaumbele, natambua kazi au hatua zinazohitaji kuboreshwa haraka zaidi kwa mfano, hatua zinazochukua muda mrefu au zinazoe sababisha makosa nyingi. Zinaweza kupewa kipaumbele na kuboresho. Tatu natumia teknolojia na zana bora. Naangalia kama kuna programu, mashini au mbinu za kiutomatiki zinazoweza kuhakishi hisisha kazi. Tatu, nge na sanidi za ratibu thabiti. Hii naandika maelekezo ya kazi kwa wazi ili kila mtu afanye kazi kwa njia ile ile.

Wazo ni nalo siku ya leo nataka kujifunza kucheza tramset. Kwa vile kucheza tramset kuna faida nyingi sana kikemia, kipsycholojia, kijamina, hata kiafya. Kuboresha uwezo wa kukumbu kumbu na akili. Kucheza tramset kunaitaji kuhuratibu mikono, migu na akili kwa wakati moja. Hii inaongeza kumbu kumbu fahamu wa mwili na akili ya kujipanga. Pia inaongezo wako kuleta coordination kwenye mwili. Kucheza drum seti kuna saidia kuleta coordination kwenye mwili. Kwa vile mtu anaweza kutumia mikono, kutumia migu na kutumia akili kwa wakati moja. Wazo langu ni kujifunza hata kama sitajua. Kujifunza zile vitu za kwanza kwanza ambazo ni basics.

Mfereji wa TV ninaofuata ni kipindi kichato prison break. Kuna mfululizo maarufu wa televishini mafunzo au ujuzi ambao wahusika hupata unahusiana kujenga mbinu za kutoroka, kupanga mikakati na ujasiri wa akili hapo kuna ufanuzi kwa kina. Ufahamu wa uchanganuzi wa ubora wa mawazo, Michael Schofield mhusika mkuu kwenye mfereji huu anaonyesha ufahamu mkubwa wa hisabati, michoro na mbinu za kiimfumo. Kwenye mfereji huu pia tunaona kuwa Michael Schofield, ana mbinu ya kutoroka na kujiokolea. Wahusika kwenye mfereji huu ninaofuata, wanatengeneza njia mbadala, kutumia zana ndogo na kuficha visu izi. Kwenye mfereji huu kuna mikakati ya kudumu ya kijamii na uhusiano, ushirikiano kuaminiana na ushawishi wa kijamii ili kufanikisha mipango yao. Mafunzo inaunda mikakati ya kijami kutambua ni nini kuamini na usi.

Hali ya hewa ya leo kuna jua kali, pia tuna hisi joto sana, kwa vile hakuna baridi leo kuna joto kali, kwa vile mtu sasa anafaa avae nguo ambazo si ngumu, anafaa uvae nguo ambazo ni rahisi kuepuka kusikia joto jingi. Sipendi hali hii ya hewa kwa vile joto jingi inafanya mtu akae kwa nyumba kwa vile ukitoka nje waweza kuchomeka na jua. Lakini kwenye hali hii pia ni mzuri kwa vile mtu anaeza kutoka nje na kucheza mpira wa miguu.

Kwenye kazi yangu chakampu changamoto ambazo na kutana nazo ni mingi sana. Zina husu vikwazo au mutatizo yanayoeza kuathiri ufanisi teje na furaha yangu kazini. Kwanza ni muda mdogo na shinikizo la kazi. Mara nyingi kazi ni nyingi kuliko muda uliopo. Shinikizo la deadline na matarajio ya juu ya naweza kusababisha mfadhaiko na kuchoka. Mawasiliano ya sio bora ni changamoto ingine nayo kupitia kazini mwangu. Kukosekana kwa maelezo ya wazi kutoka kwa waajiri au wenzangu kunaweza kusababisha kutoridhika makosa na migongano. Migongano na wafanyikazi wengine. Tofauti za tabia mitindo za kazi zinaweza kusababisha migongano au hali isiyo ya kirafiki kazini. Ya nene ni ukosevu wa raslimali. Kazini mwangu kuna kosa vifa teknolojia au taarifa zina zohitajika kunapunguza ufanisi wa kazi. Kama mfano kuna kosa kompyuta za kutosha ambazo zinasaidia kufanya kazi. Kuna ukosefu wa motisha ama utunzo kazini mwangu kwa vile wafanyikazi wanaeza kuathirika kama hawapati sifa malipo motisha wa kufanya kazi kwa bidii.

Mimi ninapenda paka badala ya mbwa kwa vile paka kwa paka wanasifa na tabia zinazofaa mnaishi ya ndani urahisi na fraya kina binafsi. Paka wanahitaji uangalizi mkubwa. Paka wanahitaji kutembea kila siku na mazoezi mingi kama mbwa. Hii nafanya iwe rahisi kwa watu wenye ratiba za kazi nyingi walioko mjini. Watu wanauhuru na heshima heshima nafsi. Paka mara mingi huwa hawaungi mkono mara kwa mara. Wana penda.

Napenda kununua vitu kwenye duka kuu kwa vile kununua vitu kwenye duka kuu kuna umhimu mkubwa kwa sababu kuna leta urahisi usalama na tija kwa mununuzi. Kununua vitu kwenye duka tu unapatinikaji wa bidhaa mbali mbali. Dukani unaeza kupata aina nyingi za bidhaa mahitajia yangu yote. Mfano chakula nguo vifaa vya nyumbani na bidhaa vyakibinafsi zote vinapatikana mahali pamoja. Kununua vitu kwenye duka kupya. Kuna kusaidia kutunza bidhaa. Kuna kusaidia kutunza bidhaa. Kwa vile unanua bidhaa mingi kwa pesa kidogo. Kuna kusaidia bei nafuu na punguzo. Maduka makuu mara nyingi hutoa punguzo ofa au bei za jumla jambo linalo okoa pesa kwa mnunuzi. Kununua vitu kwenye duka kupya kuna hufadhi urahisi wa kununua. Unapata bidhaa zote chini ya pamoja. Hivyo huonekana napenda pia kununua vitu kwenye duka kuu kwa vile kunazingatia afya na usafi. Maduka makubwa mara nyingi yanaonekana bidhaa kwenye hali safi zisizo hifadhiwa vizuri ikiwemo chakula na vinywaji hii husaidia kuepuka magonjwa na yanoyoweza kusababishwa na bidhaa zisizo salama.

Napenda kucheza mchezo wa soka kwa vile kucheza mchezo wa soka kuna umuhimu mkubwa kwa mwili, akili na kijamii. Kucheza mchezo wa soka kuna boresha afya mwili. Soka ni mchezo wa kikundi kinachoitaji kukimbia, kupiga na kuruka. Jambo linaloboresha moyo wa mapafu. Husaidia kudumisha uzito dhabiti kuimaarisha nguvu na stamina. Na kupunguza hatari ya magonjwa kama shinikizo la damu na kisukari. Napenda kucheza soko kwa vile pia soka inaendeleza uratibu wa mwili mcheza soka kunahitaji urafiki wa miguu, mikono macho na akili. Hii inaongeza uratibu ustadi wa mwili na ustadi wa kupanga mwendo haraka kucheza soka pia kuna imaarisha nafasi nafsi na akili. Soka ni mchezo wa kikundi hivyo unaleta ushindani waki akili kupanga mikakati na maamuzi ya haraka. Soka pia inasaidia kuunda kudumisha umasikini uthabiti wa akili na kuthibiti msongo wa mawazo.

Igizo langu la ndoto ni kuwa ningetaka kutembelea nchi ya Madisko. Kwa vile Madipsi na maziwa ya blue wenye uwazi. Pwa za mchanga mweupe na mbangalow maji. Kwanza Maldives inamadhali ya kufutia. Maldives inamaziwa ya chukoise. Mchanga mweupe na miamba ya rangi ya kupendeza. Hii bora kwa wale wanaotaka kupumzika, kupiga picha na kuvutia na kupata amani ya akili. Maldives pia ina mabichi, ina furaha za baharini. Kwa vile ina vitu tofauti kama vile snieak links, scuba diving na kuogelea na samaki wa rangi mbali mbali. Pia kuna mitubwi kaya king ya kuogelea kwenye maji safi. Pia Maldives ina vileo vila lujia na malazi Maldives ina hoteli na vila zinamaji ambazo ni za kifahari na zinazotoa mtazamo wa moja kwa moja baharini.

Siku yangu ya kuzaliwa naisheherekea kwa njia tofauti ya kwanza kabisa naandaa bajeti na mpangilio. Kwanza naamua kiasi gani cha pesa nitachotumia kwenye siku hii. Napanga vitu muhimu kama vile mahali pa sherehe chakula wageni na burudani. Hii inanisaidia kuepuka msongamano wa gharama na msongo wa mawazo. Pia nachagua mandhari au mada. Mandhari huongeza ubunifu na sherehe kuwa ya kipekee mfano, rangi, maalum, filamu, ninayoipenda au mandhari ya kiasili, majani au maziba. Pia natumia natuma mwaliko kwa wageni. Naweka orodha ya wageni kama vile familia, marafiki zangu na wale muhimu, maishani mwangu. Natuma mwaliko mapema ili wawe na wakati wa kujiandaa. Napanga chakula na vinywaji vitakavyotumika kwenye siku hiyo. Napika mwenyewe naagiza pia chakula kingine. Pia naangalia mahitaji maalum ya wageni kama vile chakula kisicho na gluteni au kinywaji kisicho na sukari.

Napendelea kunyoa ndevu, kunyoa kwa vile kuvaa ndevu haku zingatii usafi. Kunyoa ndevu kunaleta usafi na afya. Kunyoa ndevu kuna saidia kuzuia uchafu, wa arufu mbaya na bakteria zinazoweza kusababisha ngozi kuvimba. Kunyoa ndevu pia husaidia pia kuondoa vimelea vinavyoweza kuunda magonjwa madogo kwa ngozi. Kunyoa ndivu pia kuna msaidia kuonekana vizuri. Kunyoa ndevu kuna toa mwonekano safi wa kistaili na wa heshima. Jambo linalosaidia katika mazingira ya kazi au kijamii. Pia husaidia pia kujidhamini na kuongeza kujiamini. Kunyoa ndevu pia kuna faraja na raha. Ndevu nyingi zinaweza kusababisha iyo tu kizunguzungu au kuchafua nguo. Kunyoa hufanya uso kuwa safi na kavu na kufanya mtu ahisi raha na furaha.

Ili kulinda mazingira, mimi nafanya vitu tofauti tofauti. Kwanza, napunguza taka na kutumia upya, ama vile 'reduce, re use and recycle'. Kupunguza matumizi ya plastiki, karatasi na bidhaa zisizo na faida, kutumia tena vitu kabla ya kutupa, na kuweka taka tofauti ili uweze kuchakatwa na kurudishwa kwenye matumizi mengine. Pia naifadhi miti na mazingira asilia. Kupanda miti, kulinda misitu na kuepuka ukataji haramu wa miti. Misitu husaidia kusafisha hewa, kuzuia mmonyoko wa ardhi na kuhifadhi wanyama pori. Kutumia nishati kwa busara. Kupunguza matumizi umeme, gesi na mafuta. Pia kutumia nishati mbadala kama jua, upepo au maji, kupunguza uchafu wa mazingira. Pia kulinda maji, kuepuka kutupa taka kwenye mito, maziwa au bahari, kuhifadhi maji kwa kutumia vifaa vinavyopunguza kuvunja kuoshwa kwa uangalifu na kupanda mimea iliyohifadhi maji.

Jambo ambalo ni muhimu sana kwa angu kwa dini kwa vile mimi ni mkristo. Jambo muhimu ni imani kwa mungu na yesu kristo. Dini ya kikristo huamini mungu moja na kwamba yesu kristo ni mkombozi wa binadamu. Imani hii ni msingi wa kuishi maisha ya kiroho na kupata wokovu. Jambo lingine ni sala na muwasiliano na mungu sala ninjia ya kuzungunza na mungu kuomba muongozo na shukrani. Ni muhimu kwa kuimarisha imani kupata amani ya moyo na kuomba msaada wa kiroho. Jambo muhimu sana kwa dini kwangu pia ni kusoma na kufuatilia biblia. Sisi wa Kristu husoma kitabu kitakatifu chakikristu chenye mafundisho, historia na maadili. Kusoma na kufuata mafundisho yake kinasaidia kuishimaisha mema na kufuata njia ya mungu upendo na huruma kwa wengine Yesu alifundisha mpende jirani yako kama unavyo jipenda mwenyewe. Jambo hilo ni muhimu sana kwa dini kwangu.

Kushugulikia kazi za dharura kunaitaji haraka mpangilio na utulivu ili kuhakikisha kazi inafanywa vizuri bila kuunda hata mkanganyiko zaidi. Jinsi ninavyo shugulikia kazi za dharura ni natambua kazi za dharura. Kwanza naelewa kazi gani ni ya dharura kweli. Kazi za dharura ni zile zinazoitaji kufanywa maramoja ili kuepuka matatizo makubwa. Mfano tatizo la kiufundi ambalo linaweza kuaribu mashini au ombi. Naam hivyo ndo ivyo navyofanya kazi za.

Kusherehekea mafanikio ya timu ni njia nzuri ya kuimarisha motisha. Mishikamano na furaha pamoja. Kwanza, tunatambua mafanikio kwa wote. Kwanza, nahakikisha kila mshirika anajua mafanikio ni matokeo ya jitihada za timu yote. Kuweka mfano, kushina mashindano, kufanikisha mradi ya, au kufanikisha malengo ya kazi. Napanga sherehe ndogo au kuu. Sherehe inaweza kuwa ndogo kazini, ofisini au ya kifamilia, ama timu. Napanga mahali pazuri chakula keki au vinywaji vitakuwepo vitakavyoandaliwa. Pia natoa pongezi na shukrani. Nawasilisha maneno ya pongezi kwa kila mshiriki. Naelewa kwamba jitihada zao zilichangia mafanikio ya timu yote. Mfano hongereni wote kwa kazi kubwa mafanikio haya ni matokeo ya jitihada za kila mmoja wetu. Nne na tuna tuzo au cheti na pia kunaandaliwa cheti kwa kila mmoja wa timu ili kujua vitu walivyofanya vilikuwa vya maana.